Chakula ambacho ninachopenda kukula jioni ni wali wa mboga pamoja na nyama au samaki. Mlo huu hunipa hisia ya kushiba vizuri na pia unavirutubisho muhimu vinavyo. Saidia mwili kupumzika bada ya siku ndifu. Pia napenda kula chakula chepesi jioni kama supu ya mboga au viazi vitamu. Chakula cha aina hii ni rahisi kumegenywa na hunifanya nijisikie mwepesi kabla ya kupumzika au kulala.

Mazoezi yangu ya kila siku huanza asubuhi kwa kutembea au kukimbia kidogo kwa dakika kadhaa ili kuamsha mwili. Baada ya hapo, hufanya mazoezi mepesi ya kunyosha misuli ili kuupa mwili unyumbufu na kuzuia maumivu. Jioni au alasiri hupendelea kufanya mazoezi kama kuruka kamba mazoezi ya tumbo au kunyanyua vitu vitu vizito kidogo. Mazoezi haya hunisaidia kuwa na nguvu, kudumisha afya njema na kujisikia mwenye furaha na uchangamfu kila siku.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege. Ilikuwa ni safari ya kusisumua sana, hasa wakati wakupaa na kushuka ambapo nilihisi mchanganyiko wa furaha na wasiwasi kidogo. Nilifurahia kuona mandhari kutoka juu, mawingu na mji ikionekana midogo sana. Safari ya ndege ilinifundisha umuhimu wa kufuata taratibu na kuwa mtulivu. Huduma ndani ya ndege ilikuwa nzuri na ilinifanya nihisi faraja wakati wote wa safari. Tangu hapu kusafiri kwa dege kumekua jambo linalovutia na kunipa hamasa ya kutembelea maeneo mapya.

Katika kazi yangu, natamani kufika hatua ya kuwa mtaalamu anayeheshimika na kuaminika katika eneo langu. Ningependa kukuza ujuzi wangu, kupata uzoefu mpana na kufanya kazi kwa bidii ili kufikia mafanikio yanayonirithisha binafsi na kitaalamu.

Ningependa kuona maendeleo makubwa katika elimu ili kila mtu apate fursa sawa ya kujifunza na kuendelea vipaji zake. Elimu bora itasaidia kuongeza uelewa, kupunguza umasikini na kuwajengea vijana msingi mzuri wa maisha na ajira za badae. Pia ningependa kuona maendeleo katika mishikamano kwa kijamii na matumizi bora ya teknolojia. Jamii inayoshirikiana, inayoheshimiana na inayotumia teknolojia kwa maendeleo ya kui. Kiuchumi na kijamii inaweza kuleta usawi, usawa na amani kwa wote.

Rangi ninaipenda zaidi ni blue kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na amani. Blue pia huashiria kwa kujiamini na utulivu wa mawazo. Jambo linalo nifanya nijisikie nikiwa na muelekeo mzuri katika shugli zangu za kila siku. Pia napenda blue kwa kuwa inakumbusha uzuri wa maumbile kama anga na bahari. Mandhari hawa haya hunipa hamasa faraja na moyo na kunifanya nione maisha kwa matazamo chanya zaidi.

Ndivyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu kuhusu mada mbali mbali. Kupitia maoni haya, ninaweza kujifunza mambo mapya, uzoefu wa wengine na namna watu wanavyo hisi kuhusu maswala yanayo wagusa. Pia, kusoma maoni mtandaoni hunipa fursa ya kupanua uelewa wangu wa kuboresha mtazamo wangu binafsi.

Ningependa kujifunza teknolojia za kisasa au taaluma mpya itakayoniwezesha kupata maarifa mapana na fursa bora kwa kazi Pia ningependa kujifunza ujuzi wa maisha kama mawasiliano bora, ujasiriamali, au hata lugha mpya kujifunza mambo mapya hunifanya nijisikie mwenye maendeleo, kujiamini zaidi na kuwa tayari kukabiliana na changamoto mpya katika maisha.

Ndivyo, napenda kucheza ngoma kwa sababu hunipea furaha na hunisaidia kujieleza kucheza ngoma hunifanya nijisikie huru, nipunguze msongomo wa mawazo na kufurahia mziki wa njia za kipekee Pia napenda ngoma kwa sababu ni sehemu ya utamaduni na burudani kucheza na wengine huimarisha urafiki, huleta mshikamano na hunipa nguvu cha chanya katika maisha ya kila siku.

Kumbu kumbu nzuri toka utotoni ni zile za kucheza na marafiki jioni baada ya shule. Tulikuwa tunacheza michezo ya jadi kama kumbolela, rede au mpira hadi jua linapotua, bila wasiwasi wowote. Wakati huo ulikuwa wa furaha nyingi, vicheko na urafiki wa dhati. Pia nakumbuka kwa furaha muda kukaa na familia hasa wakati wa chakula cha pamoja au hadithi za jioni. Kusikiliza wazazi au wazee wakisimulia hadithi kunipa mafunzo ya maisha na kunifanya nijisikie salama na kupendwa Kumbukumbu hizo, bado hunipa tabasamu hadi waleo.

Ningependa kuitembelea inchi ya Japani kwa sababu ya mchanganyiko wake wa teknolojia ya kisasa na utamaduni wa jadi. Inanivutia kuona mji kama Tokyo na yenye maendeleo makubwa pamoja na maeneo ya kihistoria kama kyoto, yenye mahekalu na matamaduni za kale. Pia ningependa kujifunza kuhusu nidhamu na mtindo wa maisha wa tu wa watu wa Japani. Zaidi ya hapo, ningependa kuonja vyakula vyoo vya kiasili kama sushi na ramen na kuhusudia mandhari ya asili kama vile mlima wa mau ya cherry. Safari ya Japan ningenionea kama fursa kubwa kujifunza kupumzika na kupanua mtazama wangu kuhusu dunia.

Nakumbuka sana mwalimu wa kiswahili kutoka shule ya msingi kwa sababu alikuwa mvumilivu na mwenye moyo wa kutia moyo. Alitufundisha kwa bidii. Alihakikisha kila mwanafunzi anaelewa na alipenda sana kusoma na kuandika kwa usahihi. Maneno yake ya ushauri yaliniumba na kunipa kujiamini darasani. Pia nakumbuka mwalimu wa hesabu aliyekuwa mkali lakini mwenye haki. Ingawa somo ilionekana ngumu. Alitufundisha nidhamu, bidii na kutokata tamaa. Mafunzo yake yamenisedia sana maishani, hasaa katika kufikiria kwa monakti na kutatua matatizo.

Ndiyo, napenda kula popcorn kwa sababu nivitafunwa vipesi na viburudishi sana. Hasani napokuwa na tazama filamu au nikistarehe na marafiki. Popcorn unifanya nijisikie huru na kufurahia muda wangu zaidi. Pia napenda popcorn kwa kuwa zinaweza kuliwa na latha tofauti kama tamu au chumvi. Ni chakula lahisi chenye kufurahisha na hunikumbusha nyakati za burudani na mapumziko mazuri.

Napenda kutizama video kwenye majukua kama YouTube au TikTok. Hasa zile zinazoonyesha burudani, elimu au safari. Video hizi hunipa mawazo na mambo mapia. Michoro ya kupendeza na mara nyingi hunifurahisha bada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Pia napenda kutazama video za mziki na filamu fupifupi mtandaoni. Kwa sababu zinanipa furaha ya kunifanya nipu mzike. Kwa ujumla, vyombo hivi vyao vya video mtandoni hunipa burudani, elimu na mskuma wa mawazo.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza. Kupitia kompyuta ninaweza kuandika nyaraka, kutafuta taarifa mtandaoni, kujifunza ujuzi mpya na kuwasilina na wengine kwa barua pepe au mitandao ya kijamii. Pia natumia kompyuta kwa burudani kama kusikiliza mziki, kutazama video au kusoma makala mbalimbali. Kompyuta inasaidia kurahisisha maisha yangu ya kila siku na kunifanya niwe na ufanisi zaidi katika shughuli za angu.

Napenda kuchora na pia kupaka rangi kwa sababu hunipa nafasi ya kuonyesha ubunifu wangu wa kupumzisha mawazo. Wakati wa kuchora, huwa ninajisikia huru kueleza hisia na mawazo yangu bila maneno. Jambo inayonifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha. Pia kupaka rangi hunisadia kuongeza umakini na uvumilivu. Ni shuguli zinazo nifurahia, haswa zinapokuwa na muda wa ziada. Kwa sababu hunipa burudani na kunifanya nijisikie nimefanya jambo la maana na la kufurahisha.

Wakati wa baridi kali hupendelea kuvaa nguo nzito na za joto kama sweta, koti na socks ili kuunda mwili wangu, dhidi ya baridi. Pia hupenda kunywa vinyuaji vya moto kama chai, kahawa au supu ili kujipasha joto na kujisikiza vizuri zaidi. Aitha wakati huo hutumia muda mwingi ndani ya nyumba ni kijistiri, hupenda kujifunika blanketi kusoma vitabu, kutazama filamu au kujisikiliza kusikiliza mziki. Baridi kali hunifanya nipumzike zaidi na kufurahia utulivu wa nyumbani.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni uaminifu mtu anapokuwa mwaminifu hunifanya nijisikie salama na kuamini maneno na matendo yake Jambo linalojenga, mahusiano mazuri na ya kudumu Pia napenda watu wenye heshima na moyo wa kusaidia Tabia hizi huleta mshikamano, amani na ushirikiano mzuri katika jamii na hunifanya nihisi furaha kushikiliana na watu wa aina hiyo.

Hali ya hewa ninayo ipenda ni ile ya wastani, siya joto kali wala baridi kali. Hali hii hunifanya nijisikie huru kufanya shugli za kila siku bila kuchoka sana au kuhisi baridi kupita kiasi. Pia napenda hali ya hewa yenye upepo mwanana na jua la wastani. Hewa ya aina hii hufaa kwa kutembea, hufanya mazoezi au kukaa nje kupumzika na kufurahia mazingira.

Shughuli ninayoipenda zaidi ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Kusoma hunipanua mawazo, huniongeza maarifa na kunifanya nijisikie ninaendelea kukua kielimu na kiakili. Pia napenda kufanya mazoezi au kutembea ili kuupa mwili wangu nguvu na afya njema. Shughuli hizi hunisaidia kupunguza msongamano wa mawazo na kunifanya nijisikie mwenye furaha na utulivu.

Ndiyo, ninapenda chakula kitamu kwa sababu hunifanya najisikia furaha na kuridhika. Chakula chenye ladha nzuri hunipa hamasa ya kula na kufanya muda wa mlo uwe na kufurahisha zaidi. Pia napenda chakula kitamu kwa sababu huleta watu pamoja, hasa wakati wakula na familia au marafiki. Kushirikiana chakula kizuri huimarisha, mausiano na kuleta furaha ya pamoja.

Ninapotaka kustarehe, hupenda kufanya shughuli zinazo, nipa utulivu na mawazo kama, kusikiliza mziki au kutazama filamu. Mziki hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo wakati filamu hunipa burudani na kunifanya nisahau kwa muda shughuli za kila siku. Pia napenda kustarehe kwa kutembea nje, kukaa na marafiki au kusoma vitabu kizuri. Chughuli hizi hunipa nafasi ya kupumzika, kujijaza nguvu upya na kujisikia furaha na amani moyoni.

Wakati ninapohitaji mzaada kazini, kwanza hujaribu kuuliza wenzangu au mwenye uzoefu zaidi katika eneo husika. Kuuliza mzaada hunizaidia kuelewa vizuri tatizo, kupata mawazo mapya na kuepuka kufanya makosa. Pia napenda kusikiliza ushauri wao kwa makini ili nijifunze zaidi. Kama mzaada haupatika ni kwa haraka, mimi hujaribu kutafuta mataarifa kupitia vitabu, ntandaoni, au miongozo ya kazi pia kujiadhmini mwenyewe ili kuona ninachoweza kurekebisha na kuboresha. Kufanya hivyo hunizadia kukua kikazi na kujenga uwezo wa kutatua matatizo kwa.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupenda kupumzisha akili kwa kuwacha kabisa mawazo ya kazi kwa muda mfupi. Mara nyingi hutembea kidogo, kunywa chai au kahawa na kuvuta pumzi kwa hewa safi ili kujejesha nguvu. Pia napenda kuzungumza na wenzangu au kusikiliza mziki kwa muda mfupi. Mambo haya hunisadia kupunguza uchovu, kuboresha hari ya moyo na kurudi kazini nikiwa na nguvu na umakini zaidi.

Ninapo sharehekea siku yangu ya kuzaliwa, mimi hupenda kuifanya iwe siku ya furaha na shukrani. Mara nyingi huanzia kwa kujiathmini na kushukuru kwa uhai na hatua niliyofikia maishani. Nikipata nafasi, hupenda kukana familia au marafiki wa karibu kula chakula kizuri na kushiriki vicheko pamoja. Pia wakati mwingine hujizawadia vitu vidogo kama zawadi ya kujithamini au kutoka kuenda sehemu ninayopenda kama mkahawa au mahali pa kupumzika. Siku hiyo huiona kama fursa ya kupumzika, kufurahia maisha na kuweka malengo mapya kwa mwaka unaofuata.

Wazo nzuri nilio nayo kwa siku ya leo ni kutumia muda wangu kwa manufaa. Hata kwa kufanya jambo ndogo lenye maana. Inaweza kuwa kusaidia mtu kujifunza kitu kipya au kuhamilisha kazi niliokuwa nikiahirishia. Jambo hilo linaweza kuleta hisia ya mafanikio na furaha. Pia naona leo kama siku ya kujipa muda wa kujitunza, kupumzika kidogo, kufikiria kwa utulivu, na kushukuru kwa mambo nilio nayo, kunaweza kuleta amani na moyo wa kunipa nguvu na kuendelea mbele.

Ninaposhughulikia wateja, mimi huanza kwa kuwasikiliza kwa makini ili kuelewa mahitaji yao na changamoto wanazokutana nazo. Kuwa msikivu hunisaidia kutoa majibu sahihi na kuwafanya wateja wajiskize kuheshimu, kuheshimiwa na kuathminiwa. Pia huzungumza kwa lugha yenye heshima, subira na uwazi ili kujenga mawasiliano mazuri. Zaidi ya hapo, huhakikisha ninatoa huduma kwa uaminifu na wakati unaofaa.

Siku za mvua, mimi hupendelea kukaa ndani ya nyumba na kufanya shuguli zinazonipa utulivu. Mara nyingi husoma vitabu, kuangalia filamu au kusikiza mziki huku nikifurahia sauti ya mvua ikinyesha nje. Pia mimi hutumia siku za mvua kupanga mambo yangu au kujifunza kitu kipya mtandaoni. Mvua hunipa mazingira mazuri ya kutafakari, kupumzika na kufanya shuguli za utulivu bila haraka.

Ndiyo, mimi hupenda mvua kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na upya sauti ya matone ya mvua ikinyesha hunifanya nijisikie nimepumzika na mawazo yangu kuwa tulivu Pia napenda mvua kwa sababu huleta uhai katika mazingira mimea hukua vizuri, hewa huwa safi na mazingira huonekana ya kijani na yenye uzuri zaidi jambo linalorifraisha sana.

Ndiyo, nimeshawai kutembelea ziwa na mto, na ilikuwa ni uzoefu mzuri sana. Nilifurahia kuona maji ya kitiririka au kutulia, pamoja na mandhari ya asili ilio zunguka maeneo hayo. Kukaa karibu na maji kulinipa utulivu wa moyo na kunifanya nijisikie karibu zaidi na maumbile. Pia safari hiyo ilinipa fursa ya kupumzika na kufurahia muda wangu na wengine. Tulizungumza tukapiga picha na kufurahia upepo mwanana kutembelea ziwa au mto hunifanya nijisikie mwenye furaha na kuniongezea kumbukumbu nzuri zinazo sahaulika.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa mazungumzo ya ana kwa ana kwa sababu hunipa na fasi ya kuelewa hisia, luga ya umwili na sauti zao vizuri zaidi. Mawasilino ya umoja kwa umoja hujenga uhusiano wakaribu, huongeza uminifu na husaidia kuepuka kutoelewana. Hata hivyo, napenda pia kuwasiliana kupitia simu au mitandao ya kijamii hasa pale ambapo umbali nikikwazo. Njia hizi hunirahizishia kuwasilina haraka kushiriki mawazo, na kupeendelea kuwa karibu na watu hata kama tupo nbali kijigorofia kijigorofia.

Kwa kawaida, mimi huangalia na kusubiri barua pepe mara kadhaa kwa siku, hasa wakati wa saa za kazi. Asubuhi huangalia ili kuona kama kuna ujumbe muhimu au majukumu mapya, kisha huendelea kuzikagua tena mchana na jioni kulingana na hali ya kazi. Hata hivyo, sihitaji kuangalia barua pepe kila dakika. Mimi hupendelea kupanga muda, maalumu, wa kuziangalia ili kuepuka kuvurugika na kazi nyingine. Njia hii hunisaidia kuwa na umakini zaidi na kutumia muda wangu kwa ufanisi.

Kumbukumbu ninayo ya kutisha nilio nayo ni ile ya kupotea nikiwa mtoto katika eneo lenye watu wengi. Kwa muda mfupi, siku muona mzazi wangu, moyo ulinidunda sana na nilihisi hofu kubwa kwa sababu siku ujua nifanye nini. Ingawa haiku dumu muda mrefu, hisia ile hofu bado na weza kuikumbuka vizuri. Pia nakumbuka tokio la radi na gurumu kali usiku mmoja wakati wa mvua kubwa. Saoti zilikua kali sana kiasita kunifanya nishunde kulala na nilijificho chini ya blankiti kwa hofu. Tukio hilo linifundisha jinsi hofu inaweza kumfanya mtu asijisikia daifu lakini pia umuhimu wakutulia na kuwa na mtu wakaribu kwa faraja.

Napenda kununua vitu maeneo ambayo yananipa urahisi, chaguo bora na huduma nzuri kwa wateja. Kwa mfano, napenda kununua vitu madukani huku nikitembelea ambapo ninaweza kugusa, kupima ubora wa bidhaa na kuuliza maswali kabla ya kununua. Pia napenda kununua mtandaoni kwa vitu visivyo vya haraka, kama vitabu, nguo au vifaa vya nyumbani. Ununuzi wa mtandaoni huwa rahisi, unanipa chaguo kubwa zaidi, na mara nyingi unaweza kulinganisha bei haraka kabla ya kufanya uamuzi.